Kwa kweli, kila siku karibu siwezi kukosa kutumia WhatsApp na baruapepe. Hasa kwa mawasiliano ya kazi na familia. Pia natumia sana Google Drive kuhifadhi nyaraka na kidogo mitandao ya kijami kama Facebook kupata habari. Ni kama tu simu yangu, imekua ofisi ndogo mfukoni. Inanisaidia kupanga siku, kuwasiliana na kubaki na taarifa bila usumbufu mwingi.

Kwa kawaida, nawasiliana na wafanya kazi wezangu kupitia WhatsApp na barua pepe. Hasaa, kwa mambo ya haraka au ya kikazi. Lakini wakati mwingine, napenda zaidi kupinga simu moja kwa moja. Maana sauti ya mtu huleta, uelewa, wa haraka na hisia za ushirikiano. Inanifanya nihisi kama bado tuko pamoja. Hata kama kila mmoja yuko sehemu yake.

Ninapenda sana harufu ya kahawa inayochemuka asubui. Hasaa ile ya kienyeji. Inanikumbusha nyumbani, siku tulivu na mazungumzo ya polepole kabla ya siku kuanza. Kuna kitu cha faraja ndani yake. Kama ujumbe mdogo unaosema, leo siku itakuwa siku zuri.

Kwa upande wa michezo, nafuatilia sana timu ya soka ya taifa. Asa wakati wa mashindano makubwa. Kuna ile hisia ya umoja, unapowaona wa kicheza. Hata ukiwa nyumbani mbele ya runinga. Inanikumbusha njinsi michezo, huweza kuunganisha watu. Hata wale ambao, hawanjawai kukutana.

Kwa kweli, ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na watu wakaribu. Lakini pia, nikama mshirika wangu wakila siku, kunisaidia kupanga ratiba, kusoma habari na hata kusikiliza mziki nikihitaji kupumzisha akili kidogo baada ya siku ndefu.

Ndio, huwa nayafuatilia kwa kiwango fulani. Sio kila dakika, lakini napenda kujua kinachoendelea duniani hasa mambo yanayoguza maisha ya watu wa kawaida. Wakati mwingine ni kupitia habari asubuhi au mazungumzo na marafiki. Hunisaidia kuona kuwa changamoto na matumaini ni ya pamoja. Hata kama tuko maeneo tofauti kabisa ya dunia.

Zawadi zuri zaidi niliyowai kupokea ilikuwa kwa mkono kutoka kwa mtu wakaribu sana ilikuwa rahisi tu lakini maneno yale yali niguza moyo yali nifanya nikumbuke nilikotoka na kwanini inaendelea kusonga mbele unajua si dhamani ya kitu ni uzito wahisia ndani yake hiyo barua bado nikiisoma leo inanirudisha pale.

Umeme unapokatika mara nyingi narudi kwenye vitu vya pole pole. Natafuta mshuma au taa ya simu. Nakaa kimya kidogo. Alafu labda niongee na watu waliopo au nisikilize sauti za nje. Wakati mwingine nasoma kitabu au nawaza tu bila haraka. Kwa namna fulani, kukatika kwa umeme hunikumbusha kupumua na kurudi kwenye urahisi wa maisha tu.

Napenda sanaa inayosimulia handithi, hasa uchoranji na mziki wa asili. Hile sana isiyona makeke mengi. Lakini, ikikukaa moyoni taratibu. Nikiwa mbele ya mchoro au nikisikiliza wimbo wa polepole. Nanjikuta nikikumbuka nyakati fulani za maisha, furaha na huzuni zake. Kwangu, sanaa zuri ni ile inayokufanya usikie kitu. Hata kama huwezi kukieleza mara moja.

Jukumu napenda zaidi kazini, nililo ninalonimiza kuwasiliana na watu na kusuluhisha changamoto kidogo kidogo. Napenda kuona mambo yakitengenezwa pole pole, hatua kwa hatua. Na wakati ninaweza kushirikisha wazo langu kidogo kwenye mchakato. Apo na shuhudia matokeo yanapotokea. Na moyo unanipumzika kuona njitihanda zangu zikingeuka kuwa kitu halisi kinachofanya maisha ya wengine kuwa raisi au yenye fula.